Ninapenda sana kucheza mchezo pamoja na watoto Napenda sana kucheza kuliko kutazama sababu ninapotazama sana. Inakuwa wakati mwingine inaleta mazoea. Mwili bado haujachangamka. Mwili unapata kwamba umeshikana kwa sababu ya kukaa unapotazama. Ninapenda kucheza mchezo mimi mwenyewe kwa sababu Unaweza kukimbia, unaweza pia. Mwili wako unafanya mazoezi na unapofanya mazoezi, unajipata kwamba umeondokewa na magonjwa ambao yanayoletwa na kukaa tu bila kufanya mazoezi Kwa mfano ninapofanya mchezo wa futiboli ama ndio mpira wa mchezo wa mpira Utakimbia hapa na pale. Utakimbia kutoka upande huu kuenda upande mwingine mwili wako unakuwa kwamba haujalegea Unapata kwamba mafuta ambayo yalikuwa na, yashanza kujijenga kwa sababu ya kukaa bila kukimbia, yashaanza kuyeyuka na unakuwa kwamba wewe mwili wako katika hali nzuri. Na pia unapokuwa ukifanya mazoezi yale, unapata kwamba hauko hauko katika nafasi ya kupata magonjwa ambayo yanaletwa kwa kukaa na kwa kukaa mwili wako unakuwa unagonjeka kama ule ugonjwa wa kukimbia damu, kama ule ugonjwa wa kisukari, ugonjwa wa kukuwa na kilo nyingi ya ajabu, hayo yote unajipata kwamba umeepuka nazo. Ninapenda sana kucheza mchezo kwa sababu pia ninasikia kwamba pia ninafurahia ninapowasiliana na wenzangu. Aidha nikuwe nitashindwa ama nitashindana. Unaweza kuyajuku, tunaweza kukaa, tukafurahia muda huo pamoja Tukaweza kucheka yale tulikuwa tunayafanya kiupuzi ndio tukashindwa ama yale ambayo tumeyafanya ndio tukashinda Unapo pia cheza, unapata nafasi ya kutembea mazingira tofauti tofauti, pia unaweza tembea nchi mbali mbali, unaweza kuwa, ninapenda sana kusafiri. Na ninapo pata nafasi ya kusafiri kwa ajili ya michezo, ninapata kwamba nitatazama na nitajua kwamba hali ya maisha ya dunia zingine, ya nchi zingine, nitapata kwamba kuona watu tofauti, na nitapenda pia nitajua uwezo wa watu wa michezo Kwa sababu nitapopatana na watu wametoka mahali, sehemu fulani ambayo ina milima mabonde, utapata wale watu kwamba miguu yao imekomaa wamepata nguvu kwa sababu ya milima ile wanayotembea kila siku. Kwa hivyo unapocheza na wao, unajua kwamba kuna nafasi kubwa wao kushinda kwa sababu wameizoea kuwa na mazingira yale tatanishi ama mazingira ambaye yako na changamoto tofauti tofauti kuliko mimi ambaye nimetoka mahali mtaani nimetulia tu nimekaa. Pia ninapenda kucheza kwa sababu nitapewa zawadi. Unapo tunukiwa kila mtu hufurahia na unapofurahia utatamani tena kufanya siku nyingine ili uweze kutunukiwa zaidi Unapocheza michezo unapata kwamba wakati mnapopata mashindano, utatembea na mtaenda na wenzako na timu yako. Na mnapo shinda mtapata zawadi kama mtapata kikombe la taifa. Mnaweza pata fedha, mnaweza pata kila aina ya tunu ambayo mmewekewa Hivyo ninapenda kucheza mchezo kwa sababu ina faida nyingi Unapojipata kwamba ni kutazama mchezo hautatunukiwa na mtu yeyote, utakaa pale magonjwa yatakuandama. Pia umeme waeza potea ukapata kwamba haujamaliza mechi uliokuwa ukiitazama ama mchezo ule ambao ulikuwa ukiucheza haujafika tamati kwa sababu umeme ulipotea ama tuseme hitilafu za runinga kama mimi kama hayo, lakini unapocheza wewe mwenyewe. Unahisia kwamba, wewe mwenyewe ndiyo, unakuwa na nafasi ile ya kuungana na watu wengine. Unajua uwezo wao pia, usije ukawadharau kwa macho tu, ukasama kwamba wale siwezi nikawashinda. Wale hawawezi wakanishinda. Ama pia wale siwezi nikawashinda. Unapata uwezo mkubwa wa kufanya yale. Napenda kucheza kuliko kutazama.

Napenda hewa safi, hewa ambayo inaleta mvuwa. Hewa mvuwa ni mahali ambapa kuna kuwa na maji yanaotoka angani yanamwagikia ardhi na kuna kuwa na kile kijibaridi. Ninapenda hewa aina ile. Napopata wakati kuna mvuwa utapata kwamba hakuna jua kali hautapata kwamba wewe mwenyewe unatokwa na jasho Pia utapata pia wanaopendana sana sana hutembea wakati kuna mvuwa ni hewa ambayo inadhibitisha upendo wewe hewa ila ninaipenda sana wakati kunaponyesha ninatoka nje ninatazama upande wa magaribi mashariki napata vile ambavyo maji inavyo nyunyuziwa kunavyonyesha mawingu inavyo songa, na inavyotana na kuleta mfuwa, pia radi zanipendeza sana. Ninapoangalia nitatazama kweli maumbile ya mungu ni mazuri. Wakati ule kunaponyesha ama kunapokuwa na manyunyu, ninapata kwamba pia mimea inakuwa na faida kadhaa. Mimea itamea, mutapanda mbegu zile ya arthini, na zinapopata unyunyu ule, zinaeza kumea, na zinakua na afya, zinaleta, zinaleta chakula, na unapata kwamba nchi yenyu haitakuwa na njama ukame. Pia hewa ile ya mvuwa utapata ni hewa ambayo pia inaleta maji Wanaochota maji, wanateka kwa kuvieka kwa virai, wanavieka mahali mbalimbali ili wakati kutakapokuwa hakunyeshi, wataweza kuyatumia yale maji, unapo hifazi maji Yatakusaidia sana wakati kutakuwa na ukame ama wakati kutakuwa hewa ni kali ya jua kali kama mwezi wa kwanza wa mwaka ambao ni januari unakuwa hauna mvua na unapohifadhi maji unayaweka mahali popote upatakapo napata nafasi Utapata kwamba utayatumia wakati ule Utakapotumia wakati ule utaeza kusaidika hauta sumbuka bila kukaa maji Piwa nitasema hewa wakati kuna kibaridi kile Ninayapenezo sana kwa sababu utapata wanyama wakati ule ndiyo wanapopata nafasi ya kuchangamuka Utapata vitoto vinarukaruka pale katika msitu, vitoto vile vidogo Vinaruka kutoka upande huu adi upande mwingine kwa sababu mwili hauna jasho mwili hautowi ile hewa ya kuwa na moto nyingi Utapata wakati ule wanaeza kuruka hapa wacheze na wenzao Pia wanyama wako malishoni wakati ule wanalishwa vizuri kwa sababu wakati ule una kijibaridi fulani ambacho kinaruhusu wewe kukaa ukiwa mwili wako umekaa vizuri bila kuwa na mambo ambayo hayakuweki ukiwa katika hali nzuri ninapenda hewa ila ni tena kwa sababu unapotazama nje mazingira haya yanakufuraisha unapotazama unaburudika unaona ni kwamba nitahisi vizuri macho yangu yatapendeza ninapoutazama naona kwamba jinsi maji yanavyomwagika utapata jinsi ambavyo miti na inapingishwa juu kuna mvuwa yanapo ya mwaga majani maji utapata vizuri pia macho yako yatafurahia kuona jinsi vile.

Swali ninasema kwamba niambie kuhusu njia unayo itumia kupumzika Naam, nina njia nyingi sana ambazo nimetenga kwa mda wa kwa mnajili ya kupumzika moja hapa ya jambo ambalo ninapenda kufanya ninaputaka kupumzika nikwamba ninapenda yoga sana na ninapofanya yoga inaweza kwamba kunifanya nitulie kutoka mawazo na masumbuko ya siku Kwa sababu siku nzima ninashinda kazini, ninafanya, ninatingana na wani, napatana na watu mbali mbali, napatana mambo ambayo tafu wakati mwingine na kutia shaka ambayo yana kufanya ukasirike na unapo kuwa wakati na katika nafasi hile akili yako itachoka sana Kwa hivyo, baada ya siku ninapenda kutulia na nikaweza kupumzika Eee, ninapo kuwa kazini pia, ninajipata kwamba nimerauka asubuhi, nimepia nimepitisha, nikafikisha usiku, kwa sababu unatafuta pesa, kwa hivyo unakaa umekaa chini tuu, ama unatengeneza pesa kwanjia tufauti ambayo inafanya pia uchoke. Mazoezi ya yoga ni mazoezi ambayo ninayo yapenda sana kwa sababu ni napo kaa pale Ninapo fanya mazoezi yale, ninaskia mwili wangu kwamba mahali ilikuwa umekuwa, misuli ilio kuwa umeshikana, isha anza kutengana na inapatia nafasi ya mwili kueza kuwa kuwa umeanza kuwa mzuri, mwepesi na bila magonjwa mingi Naam, nakumbuka wakati nilipo jifunza njia hii ya kupumzika, nisali sali moja limepita, nimetoka kazini, nimekuja nikapata kichajiyo, nikaweza kupumzika pale kwa runinga kidogo, na nikaona ni vizuri nifanye yoga ambao ninaipenda. Nikaenda katika kichumba ambacho nimekitenga cha kazi hile. Nika kaa chini, nika fanya yoga kwa mda wa lisali moja. Na baada ya hapo, nika skia kwamba mwili wangu umetulia tuli kama maji ya mtungi. Unapata umesikia vizuri, unatamani tuu hadi, unakuwa na nguvu tena, uneweza kazi kunyengine. Ningependa kushiriki yoga tena na mda wa ambao ninaupenda ni wakati wa jioni ama asubuhi mapema Ninapofanya jioni kabisa nifanyi kama kwa mda wa lisali moja ama masama mawili Ninasikia kwamba nimetulia na nina nikotayari kupambana na siku nyingine Ninahisi vizuri mwili unapofanya yoga na mwili wako unakujia kuzoea yoga, unahisi ni kwamba mwili wako unapumzika ajabu. Unapata, unasikia ni kwamba mwili wako tayari, misuli imepanuka, misuri imekuwa imevutwa, mahali mpeli kwa imeshikana imevutwa, ikakua ni sawa, ni sawa kabisa. Na mazoezi yale, ya inakufanya pia utamani kurudi tena na kushiriki na wenzako. Unakaa chini pale unafanya yoga yako mazoezi yana kupeleka vizuri Unasikia ni kwamba siku nyingine hautaweza kupata msongo wa mawazo unapofanya yoga Pia yoga inafaida nyingi Hautapata maafikra mengi mabaya na pia yoga ni raisi kuyafanya na pia yoga haitumii mali nyingi Uta nunua tu hile kishuka unacho tu kiweka pale chini Unanunua viatu ambavyo vinafaa kuwaliwa wakati ule Unapata kwamba unendelea na mazoezi yako na pia unaweza fanya yoga mahali popote Ila mahali panapo pendeza zaidi ni pale pana unyasi Wakijani kibichi, chini ya mti, mti ambao unaleta kivuli kizuli ama pia kwa nyumba, kijumba ambacho kimitengwa tu pekeyake cha yoga hakina kitu kingine na mazingira yake ni safi Utahisi kwamba uko sawa.

Mafunzo ambayo ningependa kupata pale kazini ni mafunzo ya kuweza kuishi pamoja na watu na mafunzo ya kutumia talakilishi. Mafunzo ya kuweza kutumia talakilishi yanaweza kuwa muhimu sana pale kazini. Kwa sababu takilishi siku hizi ndiyo ya inaweza kudumu, ndiyo inaweza kutumika, inapunguza kazi nyingi ya mikono, na inakua ni kazi ambayo utaweza kutumia kwa mda mwingi kuliko kazi ya mikono. Ningependa sana kupata mafunzo ya talakirishi kwa sababu siku hivi mambo yanaenda ya teknolojia yaenda ikifichuliwa teknolojia inatoka kila siku teknolojia inapata vitu vipya kila siku na inaeza kupunguza kazi ya mikono ya watu. Kwa hivyo, ninapo pata mafunzo yale ya kutumia tarakirishi, sitaweza kuwa ninalipa watu wengi pale kazini, sitaweza kwamba nimefuata watu kuwatazama kama kazi bado yaendelea, sitaweza kushinda pale nikitafuta mtu ambaye amekataa kuja kazini, pia mtu ambaye amekataa kuingia kazini sitashinda kumfuta kwa sababu tarakirishi Unanakili kila kitu chako mle ndani wa takilishi na unaweza kueka rekodi unaweka faili zile tofauti tofauti kulingana na kazi zake. Na unapata kwamba kazi inakua rahisi Pia mafunzo haya ningepende yaeilimishwe ya kompyuta yaelimisho wanaofanya kazi mle ndani ofisini Kwa sababu wanapokuwa na tarakilishi watapata nafasi nyingi tena za kazi kuliko ile kazi tu ambayo wanatafu wameajiriwa pale ya kulipwa pesa kidogo. Ya kisaidia mafunza haya yataweza kusaidia watu wengi sana mle ofisini kwa sababu pia wawapate riziki zao za kila siku na waweze kupata kazi ambayo haichoshi sana Hakuna mtu ambaye anapenda kufanya kazi akichoka sana. Kila mtu yuapenda kupzika Kila mtu yuapenda kufusikia nafasi ama mazingira yale anayo yafanyia ykazi ni mazingira ambao hayachoshi. Kwa hivyo ningependa sana mafunzo yale ya kompyuta na kwa sababu yale pia yataleta umoja watu wataweza kuungana pamoja na kufanya kueka bidii kufanya kazi zao mle ndani. Kwa hivyo ninapenda sana mafunzo ya kompyuta, ningependa sana sana yawe pale kwa sababu ha ya teza kunipunguzia kazi nyingi ya teza kunipunguzia wakati wa kukaa hivyo bure tu bila kufikiria bila biani utakuwa umefungua faili nyingi na unapofanya mafuzo ya kompyuta utapata umeweka kazi zingine nyingi zaidi ya zile ulikua unazifanya na unapata riziki nyingi ya kila siku.

Msimu gani wa mwaka unayoupenda zaidi Ninapenda msimu wa likizo na likizo ni siku ama ni wakati nafasi ambapo unapata kupumzika kutoka kazi zako Unaweza tembea mahali ukapumzika Likizo sana sana inapatikana mwezi wa kumi na mbili ambao ni mwezi wa disemba ambao ni msimu ninayopenda sana Kwa sababu, una mambo mengi ambayo sana ya kufurahisha, ya kuburudisha, pia ya unaweza ungana na wengine kupata na kuweza kukumbuka kumbukumu za mambo ambayo mmeyapitia mwaka mzima Mwezi wa disemba ni mwezi ambapo unaweza ukafuga virago vyako, ukaondoka, ukaenda likizo, waweza toka hapa uende Dubai, waweza toka hapa, uende ukatembelee wazazi wako nyumbani Unapata kushirikiana na wazazi, mkafurahia, mkakumbuka mambo mengi na pia ukawa zawadi kwa sababu mwaka mzima hamjakua pamoja Wakati wa likizo, unaweza pia kuenda kujua mambo mapya Kwa mfano, mimi ninapenda sana hali ya anga, hali ya kuweza kuwa katika mazingira ya misituni Kuwaona wanyama pori, na haya yote ninayafanya msimu wa likizo Ninapoondoka kuenda mbuga la wanyama, ninaweza kuona mambo mengi, ninaweza kuona wanyama wengi, pia ninaweza kuwa na fahamu na unapata maarifa ya mambo mengi ambayo yanayonizunguka. Kwa mfano likizo ya disemba niliweza kusafiri nikaenda mahali ambapo panaitwa msituni na kuna msitu wa mlima Kenya nikapata pale kuna wanyama aina nyingi nikapata tena kuna mnyama mdogo ambaye alikuwa amezaliwa na wote kwa nambari walikuwa wanyama mia moja Kw\a hivo ile mnyama ambaye alizaliwa ile mtoto mdogo yule Akakua ni mnyama wa mia moja na akaweka rekodi duniani kote kwa sababu hakukuwa kumelelewa watoto wengine wa mnyama yule ambaye ni mnyama mgeni katika mbuga lile na pia akaweza kufanyiwa sherehe kubwa sana kwa sababu mtoto wa mia moja amezaliwa Pia wakaweza mbuga lile likaweza kusema kwamba atakaye pata jina nzuri la mnyama yule ataweza kuzawadiwa Kwa hivyo yule mnyama akazawadi wa mia ambayo ina maana kwamba amezaliwa mtoto wa mia katika mbuga lile likizo pia wakati yule wa msimu huo ninaweza kuenda kijijini, kuwaona wazazi Kwa sababu baada ya mwaka mzima wa kufanya kazi harakati zako hapa na pale Unapata kwamba hupati nafasi ya kuwatembelea wazazi wako ila tu mnaongea kwa simu Lakini unapotembea kwa wazazi wako wanafurahia, wanakupa baraka zao Pia unaeza kuwapelekea zawadi nyingi, kem kem Unaeza pia mkazungumzia mambo mengi kwa sababu mwaka umekua mwingi, mwaka umekua mzima, mwaka umekua na changamoto zake na unapokaa chini wazazi wanafurahia, miaka yao bado inazidi kuongezeka hawatakuwa na msongo wa mawazo, mahali ambapo unapata anataka kusaidiwa kazi unasaidia Pia wakati wa likizo, ninaweza kupata nafasi nyingi za kazi, ni zinazo lipa pesa vizuri. Kwa mfano, likizo nyingi watu wanapenda kuenda nyumbani, wanapenda kuenda masherehe, wanaacha nafasi za kazi zikiwa wazi. Kwa hivyo ninachukua nafasi ile kufanya kazi, kazi zinaweza lipa vizuri, ninachukua, ninalipwa vizuri, ninafurahia, ninapata riziki yangu ya kila siku, na pia ninaweza kuyakimu mahitaji ya kila siku ya familia yangu.

Unahisi vipi kusubiri kwenye mustari? Ninahisi vibaya sana. Ninahisi uchovu. Ninahisi kana kwamba ninapoteza muda pale. Nahisi kwamba sifai kwa nime. Nimesubiri kwenye mustari. Unaona unapo subiri kwenye mustari kumaanisha mko watu wengi na mnapokuwa watu wengi ambao mnataka kuhudumiwa na labda wanaofu wahudumia ni wachache. Ninahisi vibaya sana ninapojikuta kwa mstari ambao ni mrefu sana Kwa sababu ninaona kwamba ninaopoteza nafasi nyingi za kuwa kazini ama napoteza nafasi nyingi za kueza kuingiana na watu sana na kwa hivyo ninapo subiria katika kwenye mstari ni kumaanisha pia utapata ni maumivu kwa miguu Utapata maumivu kwa misuli Unapata pia, unaeza hisi kizunguzungu wakati kuna jua, unapata mtu unaeza anguka pale, pia hauwezi fanya chochote kwa sababu unapo ondoka kwenye mustari ule, utapata kwamba umerejeshwa nyuma, unaporejeshwa nyuma, bado ni kumaanisha hautahudumiwa kwa haraka. Na kazima ukae pale, usimame, usubiri, na bada ya hiyo kusubiri, unapofikia pale, uneza jipata kwamba umeitishwa kitu wa fulani ambacho haukuwa nacho. Kwa hivyo, unaondoka kwenye kusubiri huo mstari, unaenda unatafuta kile kitu ambacho umetumwa ukitafute, na unapo rudi tena unaambiwa upange laini nyingine ama upange mstari. Kwa hivyo, sipendi sana ninapo ambiwa ni subiri kwa mstari. Kwa sababu, ninaona kwamba, ninaweza nitapoteza nafasi nyingi sana za mambo mengi. Na kwa mfano, nimepeana ile wakueza kwa kuumwa na misuli. Unaposimama kwa muda mrefu, damu yako inarudi kwa upande wa miguu.

Unatumia kompyuta kwa nini zaidi Nina mambo mengi ambayo yanafanya nitumie kompyuta na nitayataja kwa utaratibu mambo kama hayo ni mambo kwamba hautahitaji watu wengi wa kufanyie kazi Kwa hivo unapunguza aina fidia ambayo unawapa watu Pia ninapenda kutumia kompyuta kwa sababu utaweza kuzihifadhi rekodi nyingi zaidi jinsi ambavo kuliko vile ambavyo unge nunuwa faili uziweke pale, uziesabu. Zitakuwa zimechukua nafasi kubwa katika ofisi. Na pia, utapata pia unamaktaba katika kompyuta yako. Hauitaji kununuwa vitabu, hauitaji kununua nakala. Unapo tumia kompyuta, utaweza tu kudownloadi uziweke pale. Na unapo zidownload ukaziweka pale, zina hazichukui nafasi kubwa. Kama vile ambavyo ungenunua hio, vitabu ama na kala zile, uzipange katika ofisi yako, utapata kwamba imejaa, wakati mwingine unapata imejaa vumbi, wakati mwingine pia ukavipoteza vifaili fulani. Na pia wakati unapo hitaji kutafuta faili, unapata kwamba unasumbuka sana, utafuta nifaili gani unayoi hitaji. Lakini unapo inaunapo tumia kompyuta, utapata kwamba utafungua tuu ile faili pale, na ukifungua utapata kila kitu ambacho umekiifadhi pale kini kuletea, ama utaandika tujina ya faili ama unaitafuta na ya faili itatokea kwenye kikompyuta kile. Ninapenda kutumia kompyuta kwa sababu pia tena unaeza ukaibeba kila mahali Unaeza ukaitumia kila mahali kila wakati wowote Lakini unapokuwa hauna kompyuta una wahitaji watu wakati mwingine wameenda nyumbani wakati mwingine wakati mwingine wakazi ni kwingine ama pia wakati mwingine wanaeza wakaacha kazi yako waondoke wakuache na kazi nyingi pale ambazo we mwenyewe hauwezi ukazikimu peke yako Lakini unapotumia itafanya kazi zile zote unazozi itaji kufanyiwa kwa muda mchache sana. Lakini unapotumia kazi za watu za mikono utapata siku nzima watakuwa wamefanya kazi kidogo sana. Lakini kompyuta itafanya mengi kwa sababu inajua jambo ambalo tunaliita kufanya mambo mengi wakati mmoja. Lakini unapotumia kompyuta inamanufaa mengine. Unapo tumia kompyuta katika kazi zako, utapata kwamba unaweza kuelimika jinsi ya kutumia teknolojia kila siku unasoma, unapata uhakikisho ya kwamba kesho yake utakuwa na jambo lingine jipya ambalo umelisoma na ukalijua Kwa hivyo, unaelimika zaidi katika nyanja mbali mbali mbali kwa sababu unapo tufanya kazi zako na kompyuta Unaeza kufungua jambo fulani, ukalisoma, kwa muda mfupi ukakucwa na maarifa kuhusu jambo nina Pia ninapotumia kompyuta wakati mwingine ina kuburudisha Napata umechoka kazi zimekuwa nyingi Pia akili yako unasikia ni kama umechoka pia Unaeza ukafungulia michezo pale katika kompyuta Unafungulia ama pia ufungulie wimbo ama ufungue sinema, utazame kwa muda mchache Alafu mawazo yako ya kisha tulia, unapata umerudika zini kwa pale nja ukifanya na kompyuta. Hila unapofanya bila kompyuta, napata hakuna wakati, hakuna nafasi hata moja, unayoipata ya kutulia, ya kuburudika. Mawazo yako yote ya tashinda mle kazini. Ninapenda kutumia kompyuta zaidi ya jambo lingine lile.

Unaenda mahali pa ibada mara ngapi? Ninaenda mahali pa ibada mara mbili kwa wiki mahali pa ibada ni pahali ambapo ninapoenda kuabudu, naenda kumsujudu mungu Ninaenda pia kuwasilisha dua zangu kwa mungu Ninaenda siku ya jumamosi na pia Ninaenda siku ya ijumaa Ninapoenda hizo siku mbili, siku ya jumamosi ni mahali ni siku ambayo ninaenda kuabudu, siku nzima kutoka asubuhi hadi jioni. Ninapoenda pale, ninaweza kupata nafasi ya kuabudu, kuimba, kusoma biblia, kupatana pia na waumini wenzangu, tukatiane nguvu katika safari ya imani. Na pia ninaweza pata nafasi siku hiyo, kuweza kupumzika akili kutoka kazi zangu za kila siku. Niaapoenda pia siku ya jumamosi, ninaweza kuyasikiliza mahubiri, yanapohubiriwa na mhubiri pale, ninayasikia na yanakutia moyo Unapopitia changamoto katika maisha, unapata siku hiyo, unaweza kupitia mhubiri akakutia nguvu, na pia ukajiombea, na pia ukakuwa na nafasi ya kueza kuomba na kusikia na kuyawasilisha dua zako mbele ya mungu Pia siku ya ijumaa ninapoenda pale ninaenda kufanya mazoezi ya nyimbo Unajua siku ya sabato ama siku ya ibada ni siku ya sabato ambapo unashinda kumwabudu mungu njia ni nyingi za kumwabudu mungu Unaweza imba, unaweza omba, unaweza soma biblia, unaweza saidia mahali watu ambao wako na shida Unaweza watembelea wanyonge unaweza watembelea wagonjwa hospitalini, unaweza kutembelea wale ambao wako jela Yaani ukafanye tu kazi ya mungu ambayo hauifanyi kila siku na unapofanya, ninapoyafanya, hayo yote ninapenda kuyafanya siku ya ijumaa Ijumaa nitaenda nifanye mazoezi ya uimbaji kwa mda mchache kutoka hapo pia ninaweza enda kutazama ambao wamefiwa wale ambao ni wagonjwa hospitalini yapata hiyo bado ni ibada ninapopata pale kanisani siku ya ibada pia ni siku ambayo waumini wengi wanakuja Mnapatana mnamwabudu Nyinyi wote mnamsikiza mhubiri anapohubiri na nyinyi mnapata kupata maarifa kuhusu neno la mungu Mara mbili kwa wiki ni siku ambazo ni nyingi sana kwa sababu watu wengi huenda mara moja kwa wiki Lakini mimi nimependa sana kuenda mara mbili kwa ibada na ninafurahia kuwa katika nyumba ya bwana Kwa sababu pale pana mambo mengi ya maana Hauwezi ukapotea, hauwezi maisha haya utapata nafasi ya kupata matumaini kwa njia tofauti tofauti.

Je unapenda kujaribu teknolojia mpya naam ninapenda sana kujaribu teknolojia mpya Kwa sababu unapojaribu teknolojia mpya inaeza kukuelimisha mambo mengi ambayo wewe haukua unayajua Kwa mfano teknolojia ya kitambo ni mahali ulikua unapata watu wanafanya vitu ambavyo vimepitwa na wakati vitu ambavyo havina faida nyingi Lakini teknolojia mpya inapea watu nafasi chungu nzima ya kujaribu kile ambacho unachokiweza, kile ambacho haukiwezi na unapata maarifa yake. Kwa mfano, teknolojia mpya inahusu kutumia kompyuta, inahusu kutumia vitu kama roboti, natumia kuna magari ambayo hayahusiki na mtu lazima aendeshe. Hiyo bado ni teknolojia. Wakati wa zamani zile, teknolojia ambayo ni ya kitambo, huwa napata watu walikuwa sana sana ndiyo wanajituma. Baada ya siku utapata uchovu ni nyingi, pia nafasi zingine zitawapotea kwa sababu hawana teknolojia ya wakuwajulisha kwamba mambo mapya yanachipuka, ama mambo pia kazi zimechipuka kwa hivo unapata kwamba wanapitwa na nafasi nyingi. Ninapenda kujaribu teknolojia mpya kwa sababu ninapenda kuchunguza mambo mengi yanayoendelea katika dunia hii na ninapofanya vile ninapata kuelimishwa na mambo kadhaa wa kadhaa Kwa mfano Ninapenda kutumia teknolojia katika interneti na interneti ni mojawapo wa vitu ambavyo vina vinafanya teknolojia inapanda haraka sana Kwa mfano unapoutaka kutafuta kazi Si lazima ukachukua vikaratasi vyako, vinakara vyako, ukavipeleka kila mahali ama kila kituo. Wakati huu unachukua tu zile karatasi zako, ukichukua zile karatasi, unaziweka tu kwa simu, mtandao, na unapata kwamba unatafuta kazi, kwa nafasi mbali mbali. Unaeza tafuta Unaeza tafuta kwa teknolojia mbali mbali. Kwa mfano, unaeza weka nakala ya kuwa unatafuta kazi ya walimu. Na unawaambia, unatafuta na unaweka nafasi ambapo, unataka kupewa katika ile kazi ya walimu. Pia unaeza nakiri ukaandika pale katika kompyuta, uiandike kwamba unataka kutafuta kazi sehemu fulani, kwa sababu fulani, na njia fulani. Haya yote unayanakili kwa umoja. Ile wakati watu alikuwa wanatumia teknolojia kitambo, ungechukua zile nakala zako, utembee mbali sana kwa sababu hadi magari kupata ilikuwa ni shida. Lakini unapotumia teknolojia umahali umekaa, iwe umekaa ndani ya nyumba, iwe umekaa mahali ndani katika kijiji chenu, ama yule bado huko unaogelea pale mambasani Unapata utapata hadi kazi upate kazi Nairobi mbali kwa sababu teknolojia inasafiri kwenda sana Pia teknolojia mpya inasaidia watu kukua na mawazo ambayo yamepanuka Kwa mfano watu wengi siku hizi wanaweza kusafiri nje ya dunia yao wakaweza kusafiri na kuenda ngambo Wakatafute maajira, wakatafute wapendwa wao Ila wakati wa kitambo, watu likuwa lazima wangetafuta njia mbadala ya kueza kusaidia wao kufikisha yale mamajukumu ambayo alikuwa anafaa kuyafikisha Kwa hivyo ninapenda kutumia teknolojia mpya kwa sababu inafaida nyingi na pia inasaidia mtu kufunguka mawazo na kueza kutafuta nyanja mbali mbali ambazo zina nafasi za kuweza kujikimu na kupitisha maisha yako yakiwa bila ugumu mwingi.

Je, unapenda kuangalia nyota? Naam, ninapenda kuangalia nyota sana. Napata, unapopenda kuangalia nyota, utatoka, utaweza kupata nyota aina mbali mbali, aina nyingi, pale juu angani utapata aina tofauti tofauti. Kuna wale ambao wanang'aa sana, kuna wale ambao hawang'ai sana. Na pia utapata kuna wale ambao wanakuwa nyota wengi kwa pamoja ambao wanafaa. Wanakaa tunyota tudogo twiingi ambato tunakaa tunakaa vizuru na unapotutazama. Kuna faida nyingi za kutazama nyota. Mojawapo ni kwamba unaweza kuelimika kuhusu nyota fulani kama kwa mfano kuna nyota ambayo inasaidia mtu ni nyota ambayo ni kubwa inayopatika pahali mashariki na unapoitazama unajua kwamba umepata, umepata mahali ambapo uko. Na hauwezi ukapotea kwa sababu hiyo ndiyo inaongoza mtu njia. Kwa mfano tulipokuwa tunaingia katika sehemu ya msitu Ukipotea usiku utazame ile nyota utajua kwamba uko upande gani. Kwa mfano unapotembea upate kwamba nyota ile iko upande wa kaskazini na unajua kwamba inafaa kuwa mashariki, unajua kwamba umepotea na utarejea njia vizuri uweze kurudi njia hapo unayofaa kupata Pia, unapoangalia nyota, unasaidia kuona maumbile ya mungu ambayo ni mazuri na ina urembo Unaiangalia nyota unashanga jinsi inavyong'aa inatoa marangi tofauti tofauti Unaangalia unaona kwamba mungu kweli ni wa maajabu sana. Jinsi ambavyo amejenga na ameumba nyota ni mfano ambao hauwezi ukauelezea Pia kuna nyota aina nyingine ambayo ni nyota zinazoonyesha urembo wa bingu zinakaa kama ziko katika jivu. Ni aina nyota milioni ya milioni, ziko katika ule mstaili unaoakaa kijivu vile, na zinakaa hapo zinangaa zinaweza, unaweza zipata upande mmoja wa anga, lakini kesho yake usizipate, ni kama ni nyota zinapatikana, zinaonekana kwa muda mchache alafu zinafichwa na mawingu. Ninapenda kuangalia nyota kwa sababu pia ninaweza kufurahisha macho, ninajiburudisha. Na pia ninapata wakati wa kuweza kufikiria mambo ya mungu yalivyo ya ajabu na pia ninaweza kupata nafasi ya kupumzisha akili yangu ninapoona zile nyota. Pia unajipata kwamba unapo penda kuangalia nyota Unaweza kutoka ukakuwa likizo ukaenda mahali ukalala tu chini kwa nyasi ukitazama juu. Upepo mwanana wakugonga uso unapojitazamia pale nyota na mpendwa wako Unahisi kwamba umepumzika, umetulia na unapenda kuangalia anga inavyokaa urembo, inayokaa kama kijikaratasi ambacho kinarembeka kina urembo wake. Ni vizuri ninapenda sana kuangalia.

Unafuata matukio ya kimataifa? Naam Ninafuatilia sana sana matukio ya kimataifa Kwa sababu unaweza kujua mataifa mengi jinsi ambavyo wanavyoendelea hali ya kimaisha Kwa sababu unapo tazama utapata nafasi nyingi za kuweza kuelimika na pia utaweza kujua na kufahamu mambo ambayo unapaswa kuyafanya kufikia kiwangu fulani ambao mataifa mengine yamefikia Kwa mfano napenda sana kusikia matukio na kusikiliza na kutazama matukio ya marekani sababu nikitazama marekani wako mbele sana hali ya teknolojia na ninapo tazama matukio ambayo yanaendelea pale ninatamani sana na ninatafuta njia mbadala ya kuweza kusafiri kuenda pale matukio yale yananisaidia kukujua tofauti kati ya mataifa fulani Utapata marekani, ugaibuni, uwarabuni utaweza kujua matukio mbali mbali yanayo tokea kila siku Unapata kwa mfano marekani wakati rais wao Anapozungumza, anawatoa, anawarudisha katika hali na njia ambayo wanayofaa matukio ya kimataifa yanafurahisha kujua kwa sababu kufuatilia utapata kama ni mfano wa pesa dola unapata wakati inapopanda inaposhuka unaenda pale katika nchi ya UK Unapata pia yao ile jinsi inavyopanda watu vile wanavyotafta nafasi pia wakati wa uongozi unapata wakati wa uchaguzi jinsi wanavyo chagua viongozi wao Pia ninatafuta matukio ki mataifa kwa sababu wakati mwingine inanisaidia kutazama na kujua mahali ambapo tumefika ki uchumi Kwa sababu uchumi wa dunia, mwingine unapata mataifa mengine ndiyo yanayo saidia mataifa mengine kama kwa mfano marekani ambayo ina uwezo mkubwa, inaweza kusaidia nchi kama nchi zingine ambazo, mataifa yao yako chini kiuchumi huwa inaweza kuwatumia pesa, ninayataza pale yanaletwa kwa mtandao, unaweza kujua kwamba nchi fulani ilieza kusaidia taifa lingine, ambalo lilikuwa lina watu wengi ambao walikuwa nakufa njaa wengine ambao walikua mifugu yao inakufa, ambao walikua wanajua pesa yao imekosa thamani, na wanaweza kwasaidia jinsi ambavyo, wataweza kuinua thamana ya pesa yao. Napenda pia kufuatilia matukio ya michezo, na ninapotazama michezo mbali mbali, ninaweza kujua mataifa ambayo yameinuka kwa upande wa michezo, na mataifa mengine ambayo yamekomaa katika mambo mengine ila si ya michezo Unapofuatilia matukio ya mataifa mengi Unaweza kufahamu mambo na pia nafasi nyingi zinazoweza kukusaidia kutofautisha mataifa yenu na taifa lingine kwa mfano unapotazama katika njia ya uchaguzi Marekani wanafanya uchaguzi wao ki teknolojia na utapata kwamba matokeo yao yanatoka baada ya siku moja ama siku mbili Lakini utapata mataifa mengine uchaguzi wao unachukua muda sababu teknolojia bado yao iko chini Unapata kwamba uchaguzi unachukua muda wa wiki moja siku nne kwenda siku tano unapata huo ni muda mwingi sana Hivo unapotazama teknolojia kama zile uneza kupata marifa ni namna gani tunaweza tukafanya kama taifa letu kuweza kuinua hali ya uchaguzi unapofanyika ikaweza kuchukua muda mfupi mno ili watu wakarejea katika kazi zao za kila siku kuliko kushinda mawazo yao yote katika uchaguzi, watu hawajatulia hawajui kitakacho tokea baada ya uchaguzi na mambo kama hayo, ili sasa ninapenda kufuatilia matukio mengi, hayo tu na mengine ya kimataifa.

Kinywaji gani unachopenda kunywa asubui? Asubui ninapenda kunywa kinywaji cha maji maji ni kinywaji ambacho ninachopenda kukitumia wakati ninapoamka asubui Kwa sababu, unapojizoesha kunywa maji, unapata kwamba, unaweza, utawe mwili wako, utaeza kutoa ule uchafu wote ambao ulikuwa umetulia ndani ya mwili. Kwa sababu, maji ni kama mashini ambayo inaweza kuosha kuosha mwili wako, ikatoa yale maovu ambayo yote yako kwa mwili wako. Asubui ninaporauka, lazima niwe na nimeweka maji kwa kikombe ama kwa glasi, ninaweza kunywa hadi glasi mbili ama tatu, asubui kabla ninywe ama nikule kitu kingine. Na unapo na kukuwa na mazoea ya kutumia maji, hautapata maradhi kama mengine kama ya kuumwa na kichwa, utapata hauna mshinikizo wa damu, utapata kwamba pia maji yanasaidia katika kutoa na kudondoa mafuta ambayo ni mabaya kwa mwili wako. Japo unabaki ukiwa mtu ambaye unaweza simama na kusema kwamba nina afya nzuri. Kinywaji hichi utakipata kila mahali. Unaeza pata kunywa maji ambaye ametoka kwa mvua. Pia unaeza kuteka maji ambayo yananyesha kwa mvua ukayahifathi kwa anji kwa ajiri ya kukunywa asubui. Pia unaeza kuchota maji katika mifereji. Ji, unachota maji, unayachemsha na unayawacha yakatulia kwa muda ili yapoe. Ukifanya vile, unaeza yakunywa maji yale pia kama uko katika sehemu ambazo hazina vidimwi vya maji ama mito, unaeza ukanunuwa kichupa cha maji, ukakiweka kwa na kukifadhi kwa nyumba yako, na utakakunywa maji kira wakati unapoyahitaji. Na unapoyakunywa maji, mwili wako unakuwa na afya, uso wako unangaa, unapata kwamba hauna mikunjo ya uzee, ama unapata hauna bado haujaparara kwa sababu umekosa maji kwa mwili wako. Maji ni kitu cha muhimu sana katika mwili wa binadamu.

Unashughulikia wateja vipi Mimi nina shughulikia wateja wangu kwa njia ya Kwa kuwapea maadili mema na pia katika mafunzo kwa sababu mimi ni mwalimu na wateja wangu ni wanafunzi na wanafunzi wangu ni wale ya ndiyo wateja wangu kwa sasa na ninapoenda katika shule, nina wahudumia wanafunzi wangu kwa njia ya kuwapa mafundisho ya vitu ya mambo ambayo hawajui na katika historia, na katika mafunzo ya historia, mafunzo ya dini, mafunzo ya kiswahili Kwa hivyo mimi wateja wangu ni wanafunzi na ninapo washugulikia wateja wangu, asubui ninapo fika darasani kwamba ninawapa, ninawapa, ninawatunuku, ninaweza niwapelekea kiperemende, ninaweza kuatunuku pipira, ninaweza kuatunuku chochote kile ambacho, nitakacho fikiria. Pia watakapo pita alama nzuri, mimi hupata nimewatunuku, wateja wangu, ninawashughulikia jinsi kama ya watoto wangu. Pia ninapo wafikiria kama watoto wangu nawe wanafanya jitihada ili waweze kunifurahisha, wanafanya mitihani yao vizuri, wanapita na wanapo pita nami ninaweza kuwapa tunuku zao. Wateja wangu pia ninaweza kuwa hifadhia na kuwapeleka mahali, wakaweza kupiga binja, wakafurahi, wakaweza kupiga mbizi, na wanapo ninapo washugulikia jinsi ile utapata wateja wangu wale ambao ni wanafunzi, wanafurahi sana sana sana. Kuna wakati ambako niliweza kuwapelekea peramende tu, ilikuwa ni siku ya kuzaliwa kwa moja wao. Kwa hivyo niliweza kuwapelekea nikawatunuku maperamende na keki, na wao watoto walifurahi sana. Wakaniambia mwalimu wetu we ni mwalimu mzuri, tungependa uishi hapa, uwe na sisi usituache. Kwa sababu wewe ni mwalimu ambayo unatushugulikia mzuri. Na unapo shugulikia wateja wako kwa njia inafaa wao huenda na wanarudi tena na wao wakirudi huwa hawakusahau. Wanakuja wanakuletea zawadi, unapata wengine wao pia wanafanya vyema katika masomo yao na wakifanya vyema nina furahi na pia najua mzazi nyumbani naye anafurahi sana.

Aina ya filamu ninazozipenda ni filamu za mapenzi. Filamu hizi ni filamu ambazo zinaonyesha jinsi watu wanavyotoka kutoa kwa umbali, wakachukiana, wa kisha wakakujua kupendana na kuwa marafiki wa dhati. Kwa mfano, ninapo tazama filamu zile, ninaweza kujua kwamba jinsi ambavyo watu hutoka katika kurasa moja hadi kurasa nyingine badae wakakuja kutimia katika hali ile ya kuwa wanandoa. Filamu hizi ni ambazo zinaweza kuzikaonyesho mahali popote, zikaonyesho kwa mtu yeyote, na pia zikaweza kuweza kuwa na elimu ambayo ni fiche ukayeza kuieleza kwa nafasi ya kwanza na hiyo ndio nafasi ya kujieleza wewe mwenyewe. Filamu hizi pia ni filamu ambazo unaweza zipata katika duka zozote zile za filamu na pia ni katika pesa ambazo ni bei rahisi ni bei inayope kupendeza bei ambayo unaweza kununua Filamu hizi pia ni filamu ambazo kwa mfano kuna filamu moja ambayo nilioitazama ninayoipenda sana ambayo inaonyesha kwamba mtu alikuwa katika cheo cha juu tabaka lake lilikuwa la juu sana na alikuwa msichana kisha msichana huyu wakakua kwamba wanasafiri kwenda katika mahali pengine ambako palikuwa pa watu ambao ni wa cheo tu vyeo vyao tabaka la juu Lakini kwa bahati nzuri ama habahati mbaya kukakuwa na kijana mwingine ambaye pia alikuwa amepata bahati. Akaweza kuwa amejiunga na wale ambao walikuwa wanaenda kusafiri na kuweza kupata matembezi na hakaweza kwamba kuwa amelipiwa tikiti na hiyo kampuni. Kijana huyu alikuwa masikini hohe hahe. Na msichana naye kusikia ni vile alikuwa wa tabaka la juu. Kwa hivyo msichana alikuwa pia amepangiwa arusi na mtu ambaye hakuwa amempenda wala hakuwa na hisia zakenkamwe. Walipokuwa katika sehemu ile msichana alikuwa kwamba ajitoe uhai kwa sababu anazingiziwa kuwa anamkataa yule mpenzi wake. Ila kwa roho yake bado hampendi Walipokuwa katika harakati za kutembea tembea hivi wakaeza kupatana na yule kijana ambaye alikuwa masikini na ndiposa wakatanguliza kwa ugombano ugomvi wakaeza pia kuona kwamba hawafai ila tu kulikuwa tu na zile rojo rojo kidogo kidogo tu za mapenzi Ndiposa walipo kaa kaa kidoko wakaanza kuulizana maswali wakajuana mahali alikotoka pia mtu akajua mwenzake kijana sana alikuwa anapenda kuchora Naa hakaweza kuchora msichana na msichana hakafraia sana kutoka hapo mapenzi yao yakanoga na wakaweza kuwa kwamba wamekuwa wa msichana ameamua kwamba haa kwa hali na mali liwe liwalo lazima angemchukua yule kijana kuwa ndiye mpenziwe Lakini wakati ambayo mchumba aliyekuwa amepangiwa alipojua, akaanza kuleta fujo, vurugu, haweze pia kuwarushia mikuki, kufanya kila kitu juhudi zake zote kuwatenganisha. Bali tukasema kwamba mapenzi uwezi yatenganisha watu wawili wapendanao. Walipendana hadi mwisho. Ndiposa ninazozipenda firamu hizi kwa sababu wakati mwingine zina elimu, tofauti na pia zina mambo ambayo majukumu ambayo unafaa kuyachukua we mwenyewe unapopitia katika hali hii katika maisha yetu ya kila siku Hivo ninazipenda sana haina za fi za mapenzi.

Changamoto gani unakutana nazo kazini changamoto ambazo mimi hukutana nazo kazini kwamba kwa mfano mazoea ya kazi hadi inafika wakati ambapo unakuwa na mazoea ya kufanya mambo ambayo uliyo yazoea kutoka muanzoni lepo hayo inakuwa changamoto kwa sababu kufanya kitu moja kwa mda mrefu pia kinachosha akili muili na pia unaona ni kama unahitaji kubadilisha na unapojipata umefanya kazi moja kwa miaka mingi Watakama utaheza kupata marifa zaidi kuhusu kazi hile Pia utaheza kupata wakati mwingi ni ule ambao unatamani pia ungebadilisha kazi Ukajua sehemu na nyanja tofauti tofauti Pia sehemu jambo lingine ninalokutana changamoto nyingine ni kwamba nayopatana nayo kazini ni kwamba malipo wakati muingine hayafrahishi Unapopewa malipo ambayo haya kukidhi maitaji yako Unasikia nikana kwamba unafanya kazi ya bure buerere kazi ambayo haikupi faida kazi ambayo unapata kila siku unapoenda kazini unaenda na malalamishi Kwa sababu unajua kwamba hata utakapolipwa ili zile fedha hazitaweza kuyakimu maitaji yako Kwa hivyo, hiyo ni changamoto nyingine, wajiri wetu wangeweza kutuongezea mishara yetu, inayeza kuwa ni kama njia ya kutusaidia kufanya kazi kwa motisha, tukaweza kufanya kazi kwa uhalisia, na tukaweza kufanya kazi kwa jinsi ambavyo wangependa tuwafanyie kazi zao. Pia changamoto nyingine kati tunazozipata kazini nikwamba hatupandishwi vyeo. Tunaishi katika nafasi hile hile kwa miaka nenda, miaka rudi, napata kwamba umezeeka pale, wengine wanaingia wadogo wa miaka, waneza kuchukua nafasi zenyu, nyinyi mnabaki mkiwa bila kazi, ama ata labda unapata kwamba hadi wao, hawajaweza kupata pesa, hawajaweza kupandishwa vyeo kwa sababu ya changamoto za uongozi. Unapokaa mahali pamoja bila kupandishwa cheo Pia nao unahisi ni kana kwamba haufanyi kazi ya kutosha Unapata kwamba ni kama tu uko pale tu kutimiza ahadi yako ya kwamba utakuwa unakuja kila siku Unafanya kazi yako, jioni unenda zako kwa hivyo, wawajiri wetu wanafaa kuwa wakijua kwamba Unapofanya kazi mzuri, kazi ambao inapendeza kazi ambao inaimarisha kama ni kampuni, ama ni kama idara yoyote ya sirikali wanafaa kupandisha cheo, ukabaki ukijua kwamba kuna mtu ambaye anatambua kazi yako Pia changamoto ingine tunakutana kazini ni kwamba unapata siku zako za kuabudu haziheshimiwi Wanatamani ufanye kazi zao hadi siku yako ya kuabudu Jambo hilo ni jambo linalokera sana kwa sababu pia nawe unahitaji pumziko lako na pia unahitaji pia nawe uweze kukutana na mungu wako mumba wako kwa wakati mwingine. Na inafaa kuwa kwamba siku zote za wiki ziwe ni kuna siku ambazo ni za kazi, siku zingine ni za mapumziko, siku zingine ni za ibada na kila mtu na njia zake iheshimiwe. Hila tu kampuni na watu binafsi wanapenda kuwanyanyasa watu wakawachukulia hadi siku hile ambayo ni siku yao ya kuabudu. Pia utapata wakati muingine changamoto nyingine ni kwamba kuna ujinsia ama kuna ukabila. Napata kwamba watu kuna watu ambao wanaopendelewa kuliko wengine. Kuna mapendeleo mengi kazini. Unapata wale ambao wakutoka tabaka lenyu, wanapata wamepandishwa vyeo. Ama nyinyi ambao si wakabila la hile muajiri, mnapata kwamba nyinyi hamutapata kazi. Narudi nyumbani, nabado hakuna malipo. Hila wale ambao wametoka sehemu ama katika uwanja wa tabi kabila lao, unapata kumba wanalipo vizuri, wanaishi maisha mazuri. Kwa sababu, wawo wnapata pesa na fidia zao zinaingia kwa wakati. Hizo ndizo changamoto ndizo anazopatana nazo kazini.